Ndiyo mi napenda kula popcorn sana. Popcorn inasaidia kwenye mwili, inaongeza fiber, ninapenda popcorn. Wakati mwngi, wakati nimekaa chini bila kazi yoyote nafanya, natengeneza popcorn, nakula. Napenda popcorn sababu popcorn pia ni tamu, inapendwa na watoto. Na wakati unakula popcorn, inafanya mawazo yako inatimia.

Mimi napenda kuvaa nguo mrefu sababu wakati unavaa nguo mrefu inazuia mambo mingi wakati upepo unakuja hiyo nguo haiwezi ikapeperushwa na upepo. Napenda nguo mrefu sababu wakati unaenda mbele ya watu ama mbele ya watu wazee ina heshima. Nguo mrefu inaheshima sana. Na wakati unaivaa unasikia mwili wako uko timamu unasikia hauna matatizo yoyote unasikia uko comfortable wakati unapatana na wageni wa heshima.

Mimi huwapa wenzangu ama marafiki zangu ushauri sana kuhusu maisha jinsi mtu anavyo astahili kuishi na wengine jinsi vile mtu anafaa kutafuta pesa ili maisha yawe rahisi, ili maisha yaweze kusonga mbele bila matatizo yoyote hasa ya kifamilia, hasa ya kiafya, ili kila mtu awe na amani.

Mimi napenda chakula mchele, mchele unaoitwa pilau, na nyama, na chapati. Hicho chakula ni chakula cha dhamana sana kwangu. Ni chakula kitamu, ni chakula kipendezacho, na ni chakula ambacho hakichukui muda wakati unapoandaa. Hiko chakula ni chakula kizuri, hak ni chakula unaezapikia wageni, waridhike, asanti.

Wakati napo shikwa na wasiwasi, mimi hukunywa maji kwa wingi, napumua hewa ndani na vuta hewa ndani na vuta hewa nje ili niweze ku relax. Lakini usipo kufanya hivyo wakati unapo shikwa na wasiwasi, ata kugonjeka ni rahisi. Napumzika kidogo nakunywa maji glasi moja, kisha, nakaa, chini, na relax.